Sera muhimu ni kuhakikisha kila mfanyikazi, anapata mapato yanayostahili kwa ile kazi ambayo anafanya. Na kando na hiyo, sera muhimu pia ni kuhakikisha kuwa the equal employer, yaani wanaajiri kila mtu kulingana na haijalishi kutofautiana na umri au maumbile ama rangi, tabaka na kila kitu.